Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Ninapendelea mahali ambapo kuna kimya, sipendi mahali ambapo kuna kelele. Mahali ambapo kuna kimya kuna utulivu ambao unafanya mawazo yawe mazuri. Hauna mambo mingi ambayo yanaendelea kwenye akili yako. Kwa hivyo napendelea mahali patulivu kabisa mahali ambapo hapana kelele hata kidogo.